Ndiyo mimi huwa napenda kuamka mapema sana sana saa kumi na moja kasoro yaani saa kumi na nusu ndiyo huwa napenda kuamka nikishaamka huwa nafanya mazoezi kwa muda wa nusu saa mpaka lisaa asubuhi chumbani kwangu ndiyo huwa nafanyia mazoezi ya asubuhi. Nikimaliza naenda kuoga kwa hiyo huwa napenda sana kuamka mapema na usiku huwa napenda kuchelewa huwa nalala kwenye saa saba mpaka saa nane za usiku huo ndio muda wangu wa kulala kila siku kwa hiyo napenda kuamka mapema napenda pia kuchelewa kulala. Hiyo ndiyo ratiba yangu fupi ya kila siku.